Wakati wa mapumziko kazini, napenda kupumzika kidogo na ku refresh akili. Mara nyingi, napenda kukunywa chai au maji, kuzungumza na marafiki wakaribu, au kutembea kidogo ndani au nje ofisi. Hii inanisaidia kupunguza mkazo wa mawazo na kuwa na mtazamo pia, napenda kutumia muda wa mapumziko kazini kusoma kitu kidogo cha kupendeza au kuangalia habari zinazotokea pia, napenda kuscroll kidogo social media ni one what's trending. Kwa kifupi, napenda kutumia mapumziko yangu, kupumzika, kuongeza nguvu na kutangamana kidogo.